Kwa upande wangu, hakuna mtu mmoja maalum aliye nifundisha jambo muhimu. Maarifa ni nayo tumia ya natokana na mchanganyiko wa kazi za walimu, watafiti, waandishi na wataalamu, wengi kutoka maeneo mbalimbali duniani. Kwa jumla, mambo muhimu ni nayo jifunza ya natokana na walimu na waandishi walioweka maarifa yao kwenye vitabu na tafiti. Wataalamu wa nyanja tofauti kama sayansi, elimu, afya na teknolojia. Maswali na mazungumzo ya watu kama wewe ambayo hunisaidia kuelewa mahitaji halisi ya binadamu. Kwa binadamu mara nyingi jambo muhimu hufundishwa na mzazi, mwalimu, rafiki au tukio fulani maishani.

Tunda langu la kupendeza ni embe nalipenda kwa sababu nitamu linaladha nzuri na linaweza kuliwa pekee yake au kwenye juisi na pia ndizi kwa kuwa ni rahisi kula na hunipa nguvu haraka.